Kiongozi muhimu lazima awe na sifa kadhaa muhimu. Zinazo mfanya aheshimiwe na kufuatwa na watu. Kwanza kabisa kiongozi anafaa kuwa mtu wakusikiza. Si ati yeye tu ndio anajua kila kitu bali anajua kusikiliza wasee wake. Shida zao na mawazo yao. Hii hufanya watu wajihisi wenye pamoja na yeye. Sio kama wanaongoza kwa nguvu ili kiongozi mzuri anafaa kuwa mwaminifu. Kama mtu anasema kitu leo na kesho anabadilisha bila sababu wasee wana mchorea uaminifu hujenga imani na bila imani uongozi huwa ya watu. Pia kiongozi anafakuwa na moyo wa kuwajali wengine. Sio kujali maslai yake tu ama ya marafiki wake bali kujua kila mtu ako na mchango na hao viongozi pia wakona mahitaji yao. Kiongozi mpoa anasimama na watu wake wakati mambo ni magumu. Sio kutoweka na kujificha. Vile vile anafaa kuwa mfano mzuri kama anataka watu wawe na nidhamu kwake yeye mwenyewe anafaa aonyeshe nidhamu. Haiwezi ati anahubiri maji na anakunywa soda. Mwisho, kiongozi mzuri anafaa kuwa jasiri na mnyenyekevu. Jasiri kufanya maamuzi magumu na mnyenyekevu hukubali hakikosea. Hapo ndio wasee, wanasema huyu ni kiongozi waukweli sio wa kujifanya.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa njia tofauti tofauti kulingana na kile kinachoendelea mtaani. Kwanza, mimi hujitokeza kusaidia pale popote kunapokuwa na shughuli za pamoja kama usafi wa mazingira Tukipanga siku ya kusafisha mtaa, niko hapo nikipiga kazi na wasee wengine. Juu najua mtaa safi, huleta afya poa na maisha safi. Hii hunifanya nijihisi kama sehemu ya jamii, siyo mtu wa kando. Pia, mimi hushiriki kwa kusikiza na kusaidia watu kwa mawazo. Kuna wakati majirani wanakuwa na shida, labda ya kifamilia ama ya maisha kwa ujumla. Nikipatana na mtu ako chini, mi hujaribu kumsaidia na kumpa moyo. Wakati mwingine, si pesa inahitajika, ni mtu tu wa kumsikiza. Hapo ndio jamii, huimarika kwa mara mingi. Vile vile, mimi hushiriki kwa kuhamasisha amani na heshima. Kama kuna migogoro midogo midogo kati ya wasee wa mtaani, mimi hujaribu kupunguza moto na kuhimiza mazungumzo. Sitaki kuona mtaa ya iharibike juu ya maneno ama hasira za muda. Mwisho, mimi hushiriki kwa kuwa mfano mzuri, hasa kwa vijana wadogo, nikiwaonyesha nidhamu na heshima. Nawaonyesha inawezekana kuishi poa bila kuharibiana maisha. Hivyo ndivyo, ninavyoona mchango wangu kwa jamii.